Jee, unapenda kuenda pwani ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu ni sehemu ambayo hupata upepo mzuri kutoka mwamba wa bahari pia ni sehemu ambayo humpa mtu fursa ya kufikiria mambo mengi akiwa amekaa mwenyewe wakati akiwa anapata upepo kutoka mwamba wa bahari lakini pia anapata fursa ya kupata kupumzika sehemu ambayo wa haina polukoshani au vurugu nyingi.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha, wakati wa furaha mara nyingi hufurahi kupitia mambo mbali mbali ambayo yanakua yananifanya mimi kufurahi mfano kuangalia video fupi fupi za kufurahisha ambazo zinachekesha zina mafunzo hivyo ndio vitu ambavyo hunifanya mimi kufurahi wakati wa furaha.